Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya kuwa mubunifu na kujaribu ladha mpya. Kupika pia kuna nifanya nijisikie huru nakuna nisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia napata furaha kubwa ninapo pika chakula na kushiriki na familia au marafiki baada ya shuguli ndefu ya kazi.

Ninapenda kufanya mambo rahisi na ya kufurahisha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi, tunakutana kuzungumza, kucheka na kushiriki chakula au vinywaji. Pia, napenda kutoka pamoja, kutembea au kucheza michezo kwa sababu kuna nisaidia kupumzika na kuimarisha urafiki wetu.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto kwa sababu huniletea furaha na kunikumbusha upande wa furaha na uwalisi wa maisha. Kucheza nao, hunisaidia kuelewa mawazo yao na kuwafanya wajisikie kupendwa na kutaminiwa. Pia, hunipa nafasi ya kupumzika na kufraia kila wakati bila msongo wa mawazo.

Ndiyo, ninapenda kula popcorni, hasa wakati wakutazama filamu au kupumzika jioni. Napenda kwa sababu ni vitafuno vyepesi na vyakufuraisha kula. Hasa nikiwa na marafiki au familia. Pia, napenda popcorn kwa sababu zinaweza kuandaliwa kwa latha tofauti kulingana na ninavyo penda.

Kila siku, ninajitahidi kunywa angalau glasi nane za maji. Sawa na takribani lita mbili. Hii husaidia mwili wangu kufanya kazi kwa vizuri, kudumisha afya ya ngozi na kuzuia kiu au uchovu. Pia, ninajaribu kunywa maji mara kwa mara wakati wa kazi au mazoezi ili kuwa na nishati ya kutosha na kuwa na utulivu wa mwili.

Kawaida, ninalala takrubani masaa saba hadi nane kila siku. Hii inasaidia mwili na akili yangu kupumzika vizuri, kurekebisha nguvu za siku na kuhakikisha nikiwa macho nimelala vizuri. Pia, kulala kwa muda huu kuna nifanya niwe na umakini na nishati ya kutosha siku nzima kazini.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Napenda asubui kwa sababu ni tulivu na hunipa nafasi ya kupanga siku yangu kabla ya shuguli kuanza. Kuamuka mapema, kuna nifanya ni jisikie mwenye nidhamu na mwenye nguvu siku nzima. Pia, napata muda wa kufanya mazoezi au kutafakari kabla ya kazi kuanza. Jambo linalo ongeza utulivu wangu.

Ndiyo, ninapenda kutembea mstuni kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kutembea mstuni, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufraia hewasafi. Pia, napenda kusikiliza sauti ya ndege na upepo. Jambo linalo nifanya, nijisikie mwenye amani na furaha.

Napenda kununua vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula, mavazi na vitu vya nyumbani. Pia, napenda kununua vitu vinavyonisaidia kuboresha maisha yangu kama vitabu au vifaa vya kazi. Kununua vitu muhimu hunifanya nijisikie nimeridhika na nimejiandaa vizuri kwa shuguli za kila siku.

Kipawa changu ni kuandika na kuwasiliana kwa ufasaha. Napenda kutumia kipawa hiki kueleza mawazo yangu kwa wengine kwa njia ya wazi na kueleweka. Pia, kunanisaidia kazini, shuleni na katika maisha ya kila siku, kuwasiliana kwa ufanisi na kushirikiana na watu wengine bila changamoto yoyote.

Ndio ninapenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari, burudani, na muziki kwa wakati mmoja. Mara nyingi, nasikiliza redio asubuhi au jioni ili kujua kinachoendelea na kufurahia vipindi mbali mbali. Pia, napenda redio kwa sababu inanifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii.